Naam, asante sana kwa hiyo swali naeza sema kwamba nafurahishwa sana sababu mimi, mimi huwa napenda mchezo ya kandanda na hiyo mchezo huwa inanipa tu ile nafasi ama furaha ya kukamilisha siku yangu vizuri na kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo najihusisha nazo ni mzuri sana. Sasa kwa timu ya michezo ambayo mimi huwa napenda ya kandanda. Huwa ni ile timu ya Chelsea. Na hii timu ya Chelsea huwa inanipa uwezo na furaha ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo nafanya. Ninapata nafasi nzuri ya kuangalia, kufurahia. Na pia kuhakikisha tu kwamba labda nina furaha na nina wakati mzuri. Na baada ya hapo, baada ya hapo tunaeza sema kwamba kwa mfano kama siku ambayo kuna mpira ama mchezo wa kandanda na timu yangu inashiriki, huwa nahakikisha kwamba nimeweza kufuatilia nimetazama na nimeeza tu kufurahia pia. Na hiyo huwa inanifurahisha, inanipea uwezo ya kuzungumza na vijana wenzangu marafiki. Na pia inanipea tu uwezo ya kuhahakikisha kwamba zile vitu zote ambazo labda pia. Tungetaka kuyafanya wakati wa mapumziko tunaweza zifanya. Pindi tu tunapo umaliza kuangalia iyo mpira etu ama tunapo umaliza kushabikia. Na hakuna jambo nzuri sana kama kweza kushabikia timu yako ama kweza kushabikia timu yako moja na marafiki wenzako pia. Na hiyo huwa ni njia moja mufti ama njia moja nzuri sana ya kwakisha kwamba sisi na marafiki wangu tunapatana, tunaelezana tunafahamiana hali na kila kitu na pia tunaona tu jinsi ambazo labda tunaeza fanya ili kuhakikisha kwamba zile masaibu zetu za wiki haya tukumbi wakati wa wakati wa wikendi. Sababu maramingi kuna michezo wakati wa wikendi. Na maramingi hizi michezo huwa zinachangia pakubwa katika kutupumzisha akili ama kutuwaeesha kupumzika kwanjia moja au nyingine. Na hiyo hua ni jambo moja muhimu sana. Sasa mimi kivyangu hua nakikisha kwamba kama ninapata nafasi nzuri. Nieze kufanya kazi ama nieze kufanya kazi vizuri wakati wa wiki. Hua nakikisha kwamba nimeza kupata hiyo nafasi nzuri. Kuenda kutazama hiyo mpira kandanda. Sababu hiyo ndiyo kitu ambacho labda mimi hua nafanya. Na huwa nafanya na huwa inanipea fura. Na kila ninapotaza mpira huwa inanipa uwezo ama inanipa nafasi nzuri ya kukwa tu na mafikra mazuri. Hii timu nimeza kushabikia sai kwa zaidi ya miaka kumi na tano. Na hiyo imeza kunipea tu nafasi muema. Na nafasi ambayo labda naezatumia kw kikisha nimeza kuelewana na watu wengine. Ama nimeza tukushukuru, pale nimeza kushukuru vile watu wengine wanafikiria kama vile pia watu wanaona hisia zao kwa njia moja ama nyingine. Na hiyo ndi jambo ambayo watu wengi maramingi huwa wanaeza kukosa. Na mimi kivyangu, naeza ongeza kusema kwamba unapoweza kushabikia timu huwa unapata iyo nafasi ya kuhakikisha kwamba labda vitu zote ambazo unazifanya ni mazuri. Na pia unajipata kwamba umeza kufanya vitu zamana wakati wa weekendi. Sababu hiyo ndiyo jambo ambayo labda ineza kukutoa kwa mashida mingi kama tabia mbaya mbaya za kila siku. Hasanti sana kwa hayo ya leo.

Naamu, neazasema kwamba mimi ni mtu wa ubunifu na kivyangu nasema hivo kwa sababu naamini kwamba ubunifu ni ile hali ya kweza kutumia akili. Nasema kwamba ubunifu ni ile hali ya kweza kutumia akili vizuri ili ukamilishe jambo fulani. Na unapo ikamilisha, hiyo huwa inamanisha kwamba wewe unaeza kukamilisha hiyo jambi ili kutatua shida ambayo labda inatokea. Na hiyo ni kitu ambayo huwa ni la maana, ni kitu ambayo inatupa uwezo tu ya kukua na wakati nzuri na kukua na furaha kwa kimawazo pia. Sasa mimi kivyangu, nezaongeza kusema kwamba, unapo weza kutatua haya, ama unapo weza kutatua labda makosakidogo ambayo ya natokea, hua ni jambo la maana sana. Sasa mimi kivyangu, mimi pia nezaongeza kwamba kwa wale wote ambao labda wanaona kwamba kukua na ubunifu ni kazingungu. Wanafaa wajikaze tu waezi kujua ni vitu gani na gani ambazo zineza wasaidia. Ama ni vitu ipi na ipi zinezawapa tu furaha katika maisha. Sababu ni kutokana na hizi ndizo utapata kwamba mtu anaelewa ama anajua ni vitu gani na gani anafaa nifuatilie ama akikishe kwamba amefanya ili akikishe kwamba ameweza kuyakamilisha. Na hiyo hiyo ndio hua ni jambo moja lamana sana ya kweza tu kufanya kwa mba ya kweza kuelewa ni jinsi ipi na ipi ambazo watu wanezatumia ama ambazo watu wanezafanya ili kujua kwamba labda wanajua kubuni kitu na wanajua kufanya jambo fulani. Nasema hivi kwa sababu ni muhimu. Hii yote ni muhimu sababu itatusaidia kwa njia moja au nyingine na unapo jua hayo inamaana kwamba hata webinafsi yapu mbeleni. Uteza kutatua makosa fulani kwanjia fulani. Kama kwamfano kama ni kitu ambayo ilikuina itajika kujengwa iliku kutatua shida. Unapo kamilisha kujenga hata webinafsi utaeza kufurahia uteza kuona vijinsi ambavyo labda hii. Itakuwa sawa, itasaidia kwa nafazi fulani na fulani. Na itakikisha tu kwamba vitu zote ambazo unafanya. Zinaenda shwari na pia naezaongeza na kusema kwamba ubunifu ni jambo la maana sana. Sasa kila mtu anafaa jikazi tu waone ni ye ni mzuri kwa kufanya nini. Sababu ni hayo tu. Ndizo zitachangia pakubwa. Kwa kisha kwamba mtu mwenyewe hameza kwelewa ye ni ya najua nini na nini. Ama ye anezafanya kazi kama zipi ambazo labda zinaezachangia katika kuwakikisha kwamba zingira yake ya koshwari na ya kosalama pili naeza kwamba ubunifu ni kitu ambacho sio lazima ikuje siku moja. Wakati mwingine ubunifu inezakuja na miaka kadha na hiyo ndiyo huwa ni jambo nzuri. Mtu hua hapati hiyo nafasi ya kubuni kitu kwa maramoja. Lakini ni watu ambao wametia bidii sana kwa kila siku. Sababu kubuni inaitaji muda mzuri wa kufikiria na inaitaji tu mtu aeze kukua na wakati nzuri ama aeze kupata hile nafasi ama aeze kupata nafasi ya kuungana na watu wengine ama kupata mafikra mazuri na kuakikisha kwamba vitu zote ambazo anajihusisha nazo. Ni hile ambayo itasaidia kubuni kitu nzuri. Ama itasaidia kutatua shida fulani katika eneo aliko. Ama hile mazingira tu yake inye aliko pale nyumbani. Na hayo hizo ndio jambo muhimu. Na watu wanafaa waeze tu kuzingatia kwamba kubuni ni jambo la busara sana na inasaidia watu wengi wakati ambapo hiyo tatizo limeza kutatuliwa. Na hiyo ndio sababu mimi pia hua na jikaza kwamba ni kue mbonifu kwa njia moja au nyingine asande sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Hiyo ni swali ambayo kwa sasa watu wengi wanaweza kupatwa na wasiwasi. Na pia saa zingine utapata kwamba utapata kwamba watu wengi wanaweza kutumia muda mwingi sana kwenye mitandao. Na wanafanya vitu ambazo labda inawachukua tu muda na labda vitu ambazo si mazuri sana na pia naweza ongeza kwamba naweza ongeza kusema kwamba, unapofanya haya yote, unafaa kuwa makini sana, sababu unapokosa, utapata kwamba, unapokosa kujizingatia vyema, utapata kwamba kuna zile matatizo tu kidogo ambazo zinezaweza kusumbua, ama zinewezafanya uendelee kupatwa na wakati mgumu sana wa kimaisha hapo. Ama wakati mgumu ya kulinda muda wako vyema. Na haya yote yanapo tokea utapata kwamba kuna watu ambao labda hawana ile bahati ya ku hawana ile bahati ya kuhakikisha tu kwamba vitu zao zinaenda shwari ama maisha yao inaenda shwari kwa sababu pale wanapokaa kwenye mitandao utapata wanakaa kwa muda mrefu sana na hiyo huwa ni kitu ambayo saa zingine inaweza fanya mtu akose tu ile nafasi ama akose furaha kwa wakati moja ama akose kujielewa kwa njia moja au nyingine. Na unapo kosa haya yote utapata kwamba we binafsi huna furaha na we binafsi huna tu ile nafasi nzuri ya ku ya kukuwa na furaha sababu vitu zako zote ambazo utakuwa unafanya itakuwa ni ya kutumia tu mitandao za kijami na mitandaoni ambazo labda saa zingine sio mazuri. Na pia ninapo angalia mimi kwa kila siku huwa nimekuja kuona huwa natumia zaidi ya masaa maine kwa mtandao na hiyo sio jambo ambayo mimi huwa inanifurahisha. Hiyo ni jambo ambayo huwa inanikasirisha na sijui sasa nitafanya jambo gani. Sababu kwa siku hizi kila unapo kaa mahali unapata tu kwamba ume ingia kwenye mitandao na saa zingine mitandao huwa si mazuri na mitandao saa zingine pia inaweza kufanya uhisi vibaya sana. Na hizo mitandao pia sa zingine utapata kwamba ni jambo ni pahali ambapo watu wans wanawezatishiwa maisha na kuna wale ambao pia wanaweza wanawezataka wa kuibie na haya yote yanaletwa na ile haya yote yanaletwa na sisi kufanya haya yote yanaletwa na sisi kutumia muda mwingi sana kukaa kwenye mtandao na hiyo huwa siyo jambo nzuri. Sasa mimi kivyangu neweza ongeza kusema kwamba ni muhimu pia watu waeze kuelewa kwamba mitandao sio mzuri na mitandao unapotumia mitandao sana. Utapata kwamba mitandao ni jambo ngumu ya kukaa na ni mahala ambapo kama hujaangalia vizuri utaweza kupatwa na makosa kidogo ama pia unaweza patwa na wakati mgumu kukaa huko. Na mimi kivyangu hiyo huwa ni jambo ngumu sana. Sasa kwa sahii tunafaa tu tuwe waangalifu na tuhakikishe kwamba hata unapokaa kwenye mitandao. Unafaa uelewe kwamba mitandao siyo kila kitu na unafaa utumie kwa njia moja mzuri. Na njia ambayo siyo ya kukufanya ukose kukua na furaha ama kukufanya ukuwe na wakati mgumu kwa maisha yako. Na ni hayo tu na pia naweza sema tu nitajaribu kupunguza wakati wangu wa mitandao. Na hiyo ndiyo kitu ambacho itanipa furaha kwa wakati moja au nyingine.

Namu, asante sana kwa hiyo swali. Kila wakati ambapo hua nataka kuenda, ama hua nataka kufanya mkutano, hua najiandaa kwa njia moja au nyingine. Na wakati ninapojiandaa kwa haya, mi hua naakikisha kuamba vituzote ambazo nafanya, ni zile ambazo zineza nifanya ni kuwe na wakati raisi kwenye mkutano, ama wakati raisi, pali ambapo labda nafanya mambo zangu kwenye mkutano. Ama pale ambapo nikiulizw aswali, nieze kujibu sababu hiyo ndiyo jambo la maana. Pia naezaongeza kwamba, ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujianda viyema. Unafa uwelewe ni jambo gani munenda kuzungumzia huku kwenye mkutano. Ni vitu kama gani na gani ambazo munenda kufanya kwenye mkutano. Sabao bila kujua haya, utajipata kwamba ukona shida kidogo ama uko tu na wasiwazi. Na pia, nezaongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kweza kujifunza kwa njia moja au nyingine zile maudhui ya mkutano na zile tu maswali ambazo labda anafaa ajibu ama angeulizwa kwenye mkutano. Sababu bila haya utapata kwamba wakati wako kwenye mkutano utaweza kuwa mgumu utashikwa na wasiwasi ama utahuta hisi vizuri unapokosa kujibu haya. Na sasa mimi nezaongeza kusema kwamba ni muhimu kweza kuelewa kwamba mkutano ni wa nini. Na unapo elewa hivyo itakusaidia kuweza kujiandaa vizuri. Sasa mimi ninapo hua najiandaa kwa kuwakikisha kwamba ni meza kujua ni mkutano na husu nini ama nina itajika alafu pia pili pia hua nakikisha kwamba nimeeza kukova na kungara vyema hili kwa kikisha ndio ninapoenda kwenye mkutano niwe na wakati raisi na nipee tu nipe wale watu picha nzuri yangu ambayo niwape picha yangu nzuri ambayo labda kama wataniangalia watafurahia sana sana kama ni mkutano wakutafuta kazi. Sababu hiyo ni jambo lamaana sana. Na kitu ingine pia naezasema ni kwamba unapoenda kwenye mkutano. Unafaa uwakikishe kwamba vitu zote ambazo unafanya ni za mana. Na ni vitu ambazo ni za heshima. Sasa unapo kaa na watu unafaa uwakikishe kwamba umeza kujifunza vile njia nzuri ya kuwasalimia. Na unafua ujue huyu anapenda nii na nini. Sasa hiyo ndiyo jambu ambayo sa zengine pia huwa nasaidia. Na pia kama ni kuenda kwenye mkutano hua nakikisha kwamba nimeza kujua mkutano ni wa muda mgani, inafanyika wapi na nani wanafaa waende. Sababu bila haya yote utapata kwamba wewe binafsi utashikwa na wakati mgumu. Na utashikwa tuna wakati mgumu sana wakujitetea ama kueleza vitu zingine. Na sasa mimi pia naezaongeza kwamba mkutano ni muhimu na pia tuwe waangalifu sana kwa zile vitu zote labda zina tusaidia. Na pia nezaongeza kwamba unakuenda kwenye mkutano, unafa uwakikishi kwamba vitu ambazo unafanya ni zile ambazo zimenda vyema, zile ambazo zinasaidia, na zile ambazo zinachangia pakubwa katika kwa kikisha kwamba hayo malengo yote ya hiyo mkutano ni nzuri. Na yameza kulinganishwa na yameza kujadiliwa Vyema. Hiyo ndio jambo nzuri na pia watu wanafaa wawe wakinifu sana. Na wanafaa waelewe ni vitu kama gana gani ambazo zinachangia pakubwa katika mutu kuwa na mkutano nzuri. Na vitu gani ambazo labda zinachangia wawe na wakati mgumu kwenye mkutano. Na hiyo siyo ni jambo ambayo tunafaa tuweke pembeni sana kabla tujenda kwenye mkutano.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba mimi napenda, kuna jukumu mingi kazini ambazo ninapopewa huwa nafurahishwa sana. Sana sana naweza sema kwamba nawezasema kwamba mimi huwa napenda kukaa na kuhakikisha kwamba nimeweza kujifunza, nimeweza kukaa na wale watu ambao tunafanya nao kazi. Sababu hiyo ndiyo, hiyo ndiyo jambo ambayo mimi huwa inanipa furaha. Ninapoweza kaa, ninapoweza kukaa na ninapoweza kujifunza mambo mengi ama vitu mpya, huwa nahisi kwamba nimehisi vizuri na nimefuraishwa. Na jambo lingine ni kwamba unapokaa na unapoweza kuji kujiangalia kwa kazi ambazo labda unawezafanya kwa wakati wa hapo mbeleni. Na uweze kupewa hiyo kazi ama hiyo jukumu. Hata wewe binafsi utafurahia. Sasa mimi kuwa niko na lengo ya kuweza kukuwa yule meneja wa kampuni na wakati ambapo huwa napewa nafasi ya kukaa ama kufanya kazi na hao wengine, wakati na wadogo wangu huwa naona kwamba nafurahishwa. Sababu hiyo kazi ndio kazi ambayo huwa nafurahia. Na ni kazi ambazo, ni kazi ambayo huwa inanipa tu uwezo ya kuhisi vizuri kwenye mwili yangu. Na huwa inanipa tu nafasi nzuri ya kuona kwamba, ya kuona kwamba vitu zote ambazo nafanya ni za maana. Sasa kivyangu naweza ongeza kusema kwamba nawezaongeza kusema kwamba ninapo kaa chini na nafanya kazi na wenzangu na mimi ndio nimeambiwa niyeze kulinda ama niyeze kuhakikisha kwamba kila kitu iko shwari, huwa naona kwamba niko salama na huwa naona kwamba nafurahia sana. Na hiyo ni jambo ambayo huwa inanipea na hiyo ni jambo ambayo huwa inanipa nafasi mwema tu katika maisha yangu. Pia naweza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujielewa tu na kuweza kujua ni kitu ipi na ipi ambayo ni kitu ipi na ipi ambayo inaezachangia pakubwa katika maisha yetu ama inaezachangia kwa njia moja au nyingine. Kuhakikisha kwamba niko na furaha ama kwamba kila kitu kinaenda tu shwari. Na wakati ambapo mimi huwa napewa hii hii kazi huwa najiuliza maswali kwamba nafaa nifanye nini na nini ama nafaa nifanye jambo kama gani na gani ili kuhakikisha vitu zetu ziko shwari ama kuhakikisha kwamba mimi na kazi kazi ambayo na nimepewa imeweza kuenda vyema, sababu kama haitaenda vyema, hiyo itamaana kwamba ni sijaweza kutia bidii ama sijaeza kufanya kazi kwa njia ambayo inahitajika. Na hiyo huwa si jambo nzuri sana. Sasa ni muhimu, ni muhimu pia kwangu kuweza kuelewa kwamba ninapopewa hizi kazi nimeweza kujilinda vizuri na nimeweza kutia bidii sana katika maisha, sababu bila hiyo bila hiyo bidii na bila kufanya kazi vizuri ina maana kwamba sitaweza kufurahia. Na sitaweza kupata wakati rahisi ya kufanya ya kujiendelesha pia kimaisha. Na sasa hayo, huwa inachangia pakubwa kwa mtu kutoweza kukuwa na ile tu wakati nzuri. Ama wakati mwema kwa kazi wakati ambapo labda hiyo nafasi imeisha na kivyangu naweza sema nawezasema pia ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa hizi kazi tunafaa tuwe makini nazo na tunafaa tuhakikishe kwamba hata tunavyozifanya. Tunafaa tukumbuke kwamba wale watu ambazo tumepewa kazi kuwaangalia. Ni watu ambao labda, ni watu ambao pia wako na familia zao. Na tunafaa tuwe nao kwa heshima. Na tunafaa tuhakikishe tu kwamba, vitu zote ambazo labda tunawaambia ama tunawaonyesha yawe mazuri na yawe ni vitu ambazo zinatupa uwezo. Na nafasi nzuri ya kukuwa tu na wakati mwema na furaha sana ya kimaisha na ni hayo tu na asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Sijui kama nikona harufu ambayo napenda kwa sana, lakini mara mingi nikieza kusikia ama nikieza kupata harufu ya chakula kitamu nafurahia sana na maisha. Pia naeza sema kwamba unapokaa tu chini na uweze kuelewa kwamba kuna furaha ambayo unapata. Ama kuna chakula ambayo labda unaeza letewa na kikuwe kitamu zaidi. Hata wewe pia utaesa kushikwa na furaa. Na mimi kivyangu ninapoupata hiyo harufu ya chakula kitamu ambacho labda nafaa na najua kwamba kwa wakati fulani nitaletewa ni ile iyo ndiyo kitu ambacho huwa inanifraisha sana. Sasa mara mingi huwa nahakikisha tu kwamba ata ni napopita mahali ambapo kunapikwa chakula huwa nahakikisha kwamba nimeeza tu kufurahia hiyo manthari ninapopita. Sababu hiyo ni jambo ambayo huwa inanifurahisha sana. Na huwa nahisi kwamba nafaa tu nipate nafasi nzuri ya kuweza kukila hiyo chakula. Na tena, harufu ingine ambayo mimi huwa napenda ni ile harufu ya ile marashi, kuna marashi mazuri ambayo yameundwa na miti spesheli, ambazo pia huwa inatupa nafasi nzuri ya kunukia vizuri. Sababu mtu yoyote anaponukia vizuri huwa ina maana kwamba huyo mtu ni mtu ambaye ni mtu msafi, amejilinda vizuri, anajua kujieka vizuri na pia anajua kujali maslahi ya watu ambao wako kando yake. Sababu pale ambapo unanukia vizuri ina maana kwamba hata wale watu ambao wako kando yako watafurahia, hawatakuwa na wasiwasi wowote kukaa karibu na wewe na hawatahisi vibaya wanapokaa kando yako kwa. Kwa sababu wewe unatoa harufu ya kuvutia na hiyo ndiyo jambo la maana sana. Sasa mimi kivyangu naeza ongeza na kusema kwamba kukua na marashi mazuri ni kitu nzuri sana na ni kitu ambayo itachangia pakubwa kwetu kuweza kukua watu wa maana na watu ambao labda ni watu ambao wanajipea nafasi nzuri ya kuelewa wenzao na ni watu ambao wanaheshimu watu wenzao. Na pia tena, nesema pia hiyo manukato ya hiyo marashi ikiwa ni manukato mazuri, utapata kwamba ata wewe binafsi kivyako tu kuna vile ambavyo utakuwa unahisi kwa mwili yako na hiyo ndiyo jambo ambayo ni muhimu. Unafaa ufanye vitu ambazo zinakupa nafasi nzuri ya kuhisi vyema na unafaa hata ukiwa na hiyo manukato ama marashi ambayo inakufanya unahisi vizuri kwenye mwili yako. Hata wewe binafsi utahisi utafurahia na utakua unatembea kwa watu kama umefurahia na unajisikia kwa njia moja au nyingine lakink pale ambapo hunukii vizuri utapata kwamba una tatizo tu kidogo na utapata kwamba labda haufurahii ama uko tu na ile wasiwasi unapokaribiwa na watu wengine na hiyo huwa si jambo nzuri sana. Sasa mimi pia kivyangu naeza ongeza na kusema kwamba, kuna wakati ambapo nilikuwa nimenunuliwa manukato marashi fulani na rafiki yangu ambayo ilini ilieza kufanya ninukie vizuri kwa kile chumba ambacho nilikuwa nimeenda kutafuta kazi. Sasa hiyo ilinipa uwezo ama ilinipa rafiki wakati huo ambayo tulikuwa tunaeza kuzungumuza pamoja na niligundua kwamba ye pia anapenda marashi akaniomba nieze kumwambia ni marashi gani hiyo. Lakini kitu ambacho nilishtukia ni kwamba ye binafsi alienda akanunua marashi yake na akaninunulia yangu pia. Na nilihisi vizuri sana. Sababu hiyo harufu ama hiyo harufu nzuri ya hiyo marashi ilieza kunipea rafiki na nilieza kupata tena marashi ingine. Na hiyo ilieza kunifurahisha sana katika maisha yangu. Sasa ni hiyo tu nilifurahia na ilinipea nafasi nzuri. Na pia ilikuwa tu ni siku njema kwangu. Asanti sana.

Naamu, asante sana kwa hii swali. Na nafuraishwa sana vila mbavyo imeekwa na ina nifanya nafikiria sana. Naezasema kwamba, mimi, kila siku hua najikaza kufanya kazi. Lakini kwa siku sio kila saa nitaeza kufanya kazi vizuri zaidi na nitaeza kufanya kazi kwa bidii. Maramingi kivyangu, hua najipata nimetia bidii sana, ama nifanya kazi kwa bidii sana. Ile wakati wa asubui na hiyo hua sana sana ni napo fika asubui. Asubui maramingi ni saambili asubui. Na hiyo tu hua inachangia pakubwa. Katika mimi kukua na wakati mzuri. Ju, hiyo ndio wakati ambapo hua najikaza. Kukamilisha kazi zangu za kila siku sababu ikipita hiyo wakati hua najipata sina tu hiyo nguvu na siwezi kiufanya kazi kwa bidii kwa hivo hiyo hua ni jambo ngumu sana. Pia nezoangeza kwamba ninapofanya hizi kazi, hua ninapofanya kazi asubui ama masaa ya asubui, hua nakikisha tu kwamba nimeza kujikaza na nimeza kujikaza na nimeza kufanya mambo ambazo zinachangia pakubwa katika kazi yangu ama zinachangia pakubwa katika vitu zote ambazo na jihusisha nazo. Na jambo lingine ni kwamba mimi ni napofanya kazi, hua najikaza, niakikishe kwamba vitu zote ambazo nazifanya ni muhimu, na ni vitu ambazo labda zinezachangia pakubwa katika mimi kukua mtu wa maana na mtu ambayo anaheshimiwa ama mtu ambayo tuseme anathaminika kwenye kazi yake. Na ni hiyo tu ambayo huwe na niskuma kila wakati kuwakikisha tu kwamba vitu vyote ambazo najiusisha nazo ni za maana na ni vitu ambazo labda zinezachangia pakubwa katika mimi kukua mtu wa maana ama mtu ambaye ni mtu ambaye anaezafikiria kwanjia moja wa nyingine na niwe mtu ambaye anaheshimu wenzangu ambayo tunafanya nao kazi. Na ninapo na maramingi hata niko na rafiki ambaye hua tunafika mapema na ye na nina rafiki ambaye hua tunajikaza na tunaakikisha kwamba tumeza kukamilisha zile kazi zote ambazo tunazifanya asubui. Ama tumeza ukamilisha zile vitu ziote ambazo tunafaa tuzifanye wakati waasubui bado kabla ya sasaba. Sababu baada ya sasaba huwa ni ngumu sana na kila mtu na watu wengi huwa napata iyo tatizo ya kufanya kazi kwa bidii. Na saa zingine utapata kwamba hawana ile furaha sababu ni baadea ya mapumuziko kidogo. Ama ni baada ya kufanya kuenda kwenye chakula cha mchana na mtu sa zingine anarudi na wasiwasi ama anarudi kama amepigiwa simu na watu wa nyumbani na napatwa na matatizo tu kidogo. Na hiyo ndiyo vitu ambazo huwa siyapendi, hua inachangia pakubwa sana kuwakikisha kuamba mimi binafsi nimeeza kuenda vyema na nimeeza kukamilisha kazizangu vizuri. Sasa hiyo wakati wa asubuhi ni napotoka nyumbani. Hwa najua, huwa ni naratiba ya vitu ambazo nafaa kufanya. Na vitu ambazo labda zinafaa zinisaidie. Na hizo ndiyo huwa zinachangia pakubwa. Katika mimi kukua vile ambavyo niko ama kukua jinsi kukua tu vile ambavyo naezafanya, naezafurahia ama naezakamilisha kazizangu kwa kwa maana na nikuwe mtu wambaye amedhaminiwa sana kwenye kazi. Na bila hayo, hua najipata kwamba nimepata nafasi nzuri. Ata ni napo pumzika, niwe tuu ni meeza ukamilisha kazi zangu. Na nikuwe tuu ni kona wakati rahisi. Sababu ninapo kosa pia ukamilisha kazi zangu. Nitapatwa na makosa kidogo na mkubwa wangu. Na hiyo hua siyo jambo nzuri sana. Sasa ndiyo nikue vizuri, nitakamilisha tuka zangu asubui na mapema na nieze kupata nafasi mzuri ama nafasi kidoga kupumzika kabla jioni na niende kwa familia yangu kama niko tu na wakati mwema. Asanti sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali, nafurahishwa sana nayo. Naeza sema kwamba, mimi binafsi ndiyo napenda kutembea, na napenda kutembea sana. Na kila wakati ninapo tembea, huwa naona kwamba nafanya mazoezi vizuri, na huwa naona kwamba hiyo ni jambo la maana sana. Sasa ni napotembea huwa nahakikisha kwamba labda vitu zote ambazo nazifanya ni zinanisaidia kimwili, zinanisaidia kiafya na zinanipa tu ile nguvu ama ile uwezo ya kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho naifanya ni ya maana na kila kitu ambacho nakifanya ni kitu ambayo labda itachangia pakubwa katika mimi kukuwa mtu wa maana ama mtu ambaye ako na afya nzuri. Sababu kwa sasa hii dunia ambayo tunaishi kwa sasa sio ile dunia rahisi na kuna wakati ambapo watu wengi huwa wanapatwa na shida ya matatizo ya afya na hata kwa sasa watu wengi wako na hiyo matatizo ya kiafya na sana sana hizi matatizo ya kiafya huwa zinatokea huwa zinatokea tu kwa njia moja au nyingine ama huwa zinatokea sababu watu wengi huwa wanapata tu hiyo wakati mgumu ya labda kuenda kufanya mazoezi ama kuenda kuhakikisha kwamba mwili zao ziko shwari. Na kivyangu hiyo huwa ni jambo la hiyo huwa ni jambo ngumu sana. Na siezi taka ni ifike mahali kwamba Mimi binafsi sina afya nzuri. Na ndiyo mana ni kila wakati ni napo pata nafasi. Huwa nahakikisha kwamba vitu zote ambazo na zifanya ni za maana. Na vitu zote ambazo labda na najihusisha nazo ni vitu ambazo zitachangia pakubwa katika mimi kuwa na afya njema. Na kwa sasa unapo kaa chini kama mwanadamu kuna wasiwasi moja watu huwa wako nayo. Na mojawapo ya hii wasiwasi ni kwamba watu huwa wako na wasiwasi kwamba labda afya yao itadorora kwa wakati fulani. Na hiyo pia mimi, hiyo wasiwasi hata mimi ninayo. Na kivyangu, kila wakati ninapo kumbuka kwamba afya yangu inaeza dorora chini. Huwa naona kwamba ni jambo la busara kivyangu. Kuhakikisha kwamba nimetia bidii na nimeeza tu kuenda. Nimetia bidii na nimeweza kuenda kufanya mambo zangu za kikazi ama nimeenda kufanya nimeenda kufanya mazoezi kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ni kitu ambacho huwa inanifuraisha. Naeza ongeza kusema pia. Ni unapojua kwamba mazoezi inaeza kusaidia ukuwe na afya nzuri. Utapata kwamba we binafsi unajiskuma tu. Huwezi kupata iyo nafasi nzuri ya kupata afya njema ni uweze tu kukukuwa na iyo furaha ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo unazifanya ni za maana na vitu zote ambazo unajaribu kukua, hata vitu zote ambazo unazikula ni vitu ambazo ni za maana na itachangia pazuri, itachangia kwa njia moja nzuri ya kuhakikisha kwamba wewe na afya yako ni njema na wewe unaenda vyema na haya yote mimi kivyangu naeza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kuweza tu kujieka mbele na kujilinganisha na wale watu ambao labda wanapenda kufanya mazoezi. Sababu saa zingine unapo jilinganisha na wale watu ambao wanafanya mazoezi utakuja kujua kwamba kufanya zoezi ni muhimu. Na hii mazoezi ambayo tunafanya kila siku inachangia pakubwa katika sisi kukuwa na wakati mwema. Na sisi kukuwa na furaha tu katika maisha yetu. Sasa naeza ongeza na kumalizia kwamba afya yetu ni muhimu sana na hatuwezi kuwa na afya muhimu kama hatufanyi mazoezi na kila mahali kila mara ni napotembea hiyo huwa ni mimi nikifanya mazoezi na hiyo huwa inanihakikishia kwamba afya yangu itakuwa njema na saa zingine ninapo tembea pia mimi huwa naongeza na kukimbia. Na hiyo yote huwa inanipa tu uwezo ya kufurahia na kuhisi vizuri kwenye maisha yangu na mafikira zangu pia za kila siku. Asante sana.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Nezasema kwamba, dirisha yangu, kwenye dirisha yangu, huwa nina manzaro tofauti tofauti. Sababu, mimi ninapo amka asubuhi hua nikiangalia nje, hua naona kwamba, ninafuraha sababu naezaona jinsi ambavyo watu wengine wako, ama jinsi ambavyo labda mazingira yangu, iko kwa hiyo siku. Sasa ninapo kaa chini na kutazama kwenye dirisha yangu, huanaangalia na kuhakikisha kwamba labda kama jua ile mechomoza sababu hiyo ndio hua ni jambo la kwanza na jua linapo chomoza wakati mwingi utapata kwamba naona kwamba hata watu wako nje ama watu wameanza kuenda malishoni. Na hiyo, hua inachangia pakubwa katika maisha yangu na hua inanipa furaha sana. Na haya yote, ninapo yafanya, hua naona kwamba napatwa na wakati mzuri, napatwa na mawazo mazuri, na nashikuwa tu na mafikra mazuri. Sasa ninapo ninapo simama tu na kutazama kwenye dirisha yangu. Kitu cha kwanza mimi huona ni hio mandhari ya nje. Kuna mazingira sababu mazingira mzuri na kwa sababu niko kwenye mlima kidogo huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu huwa naona kwamba ni muhimu kivyangu kuweza kuangalia tu na kushukuru. Sababu ninapo kaa kwenye dirisha yangu huwa naona kwamba, naezatazama chini ya mlima, naona vile nikuzuri, napigwa na upepo, naona jua, na hiyo ndio jambo ambayo ili nifurahisha kujenga nyumba hapo. Na haya yote yanapo fanyika, haya yote yanapo fanyika, utapata kwamba, hata we binafsi, unahisi vyema na unasikia vizuri kwenye, kwenye roho yako tu kuona jinsi ambavyo. Dunia ambayo kuchini yako inaendelea ama vile ambavyo watu wako chini yako wanaendelea kufikiria. Na wanaendelea kufanya vitu zao. Na hapo pinye niko kuna miti pia hainakatha. Na kuna mti moja kubwa sana ambayo mimi hua naenda kukaa chini. Na hua naenda kujihisi tuku kusikia vizuri. Na mimi pia naeza ongeza na kusema kwamba unapo kaa chini. Na ninapo kaa chini kwenye hapo kando ya dirisha yangu na kutazama nje. Mimi hua na furahishwa sana kutazama tu zile vitu ambazo na ziona. Na hiyo hua inachangia pa kubwa katika mimi kuwa na furaha kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ni jambo ambayo mimi hua inanipea furaha sana. Na naezaongeza na kusema kwamba hapo kwenye mti kubwa kuna barabara ambayo hua inapita. Na hiyo barabara ndiyo mimi hua natumia maramingi kuenda kupumzika hapo. Na hiyo hua inanipa tu nafasi nzuri sana. Sababu hapo chini ya hio mti ni pahali pazuri pakupumzika na pia unaeza kaa na watoto saa zingine naam asante sana. Na kwa weekendi na hii kutazama nje mimi hua natazama sana wakati sana sana wakati wa weekendi. Sababu hiyo ndio wakati ambapo mimi hua naamka. Ma hua naamka kama jua limesha chomoza kidogo sababu nisiku ambayo mimi siendi kazini. Na hiyo hua inachangia pakubwa katika maisha yangu na hua inanipa tu furaha na gumzo ya kujishukuru ama kushukuru namna ambavyo labda mazingira ya hiyo siku iko na namna ambavyo tu vitu zinezaenda ama hali ya hewa. Na hiyo huwa inanipa furaha ama inanipa tu wakati mwema na hata misimu ikibadilika bado hiyo manzari yangu ya dirisha huwa ni nzuri na huwa inanipa tu furaha na huwa inaniahakikishia kwamba huwa inaniakishia umo wakati mwema na furaha tu ya kila siku na hiyo ndio jamba ambayo mimi huwa napenda sana. Na ninapo itazama kila siku mimi mwili yangu hua nahisi vyema sana. Na hua nahisi kwamba ni muhimu kwa kila mtu labda aeze kukua na mandhari anayopenda huko kwenye dirisha na hiyo ndio jambo la maana sana. Asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba, niko na malengo kadhaa. Nimekuwa na malengo kadhaa ya kimaisha na nimekuwa na malengo kadhaa ya kidunia pia. Na pia haya yote yanachangiwa pakubwa, yameweza kuchangiwa pakubwa katika maisha yetu. Lakini pia naweza sema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua ni jinsi gani na gani ambavyo labda tunaweza fanya, ama tunaweza fuatilia kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba tumeweza kukuwa na malengo mazuri kwenye maisha sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa sana. Pia naweza ongeza na kusema kwamba kila mtu anafaa aelewe ni vitu kama gani na gani ambazo labda anawezataka kuyakamilisha ama anawezataka kuyapata kimaisha. Sababu hiyo ni jambo la maana sana. Unapofanya haya yote utajipata kwamba we binafsi ukona furaha na we binafsi uko tu na wakati mwema. Na hiyo ndiyo jambo la maana sana katika maisha. Haya yote huwa inachangiwa pakubwa na zile vitu zote ambazo watu wanafikiria kuyakamilisha ama watu wanafikiria kuyafanya tu sababu unapo kosa pia kufanya hizi malengo utajipata kwamba wewe uko na huna tu ile uwezo ya kuendelea kimaisha yako vyema na ama utapata huna ile uwezo ya kuhakikisha vitu zote ambazo unazifanya ni za maana. Sasa mimi kivyangu naweza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa watu kuweza kujua ni jinsi gani na gani ama ni mbinu ipi na ipi wanafaa watumie ili waweze kuyafikia malengo yao ya kila siku. Na haya yote, huwa ni jambo nzuri na huwa yanachangia pakubwa katika maisha yetu. Ama huwa ni kitu ambayo inaweza wasaidia ama kuwasukumia wakati wawe watu wa maana na wawe watu ambao ni watu ambao ni wana labda wanawezafanya mambo zao kwa njia moja au nyingine. Sasa kivyangu, lengo langu kuu pale kwenye kazini huwa ni labda kuongeze wa cheo na niweze kukuwa mtu wa maana. Ama mtu ambaye labda anafuatilia hizo vitu zote za kikazi. Ama anafuatilia yale yale malengo tu mazuri yote ya kikazi. Na kuhakikisha kwamba, maisha ya kila mtu imeenda shwari. Na mimi pia maisha yangu wakati huo imeeza kukuwa ya maana na imeweza kukamilishwa kwa njia moja au nyingine. Na haya yote yanapo tokea, utapata kwamba, hapo mwisho, kila mtu ataweza kufurahia, ataweza kuhisi kwamba hiyo kazi inamheshimu, na hiyo kazi angalau inamthamini kwa njia moja au nyingine. Bila haya utapata kwamba hata wale tunaofanya nao kazi watakuwa na wakati mgumu kuona kwamba kazi inawajali. Na hiyo wakati hiyo inapotokea. Hiyo huwa inaleta ile ukejeli fulani kwenye kikazi. Na hiyo huwa sio jambo nzuri sana. Sasa pia kivyangu naweza ongeza kusema kwamba kuna vile njia ama kuna zile njia watu wanaweza fuata kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo wanazifanya ni muhimu. Ama vitu zote ambazo wanajaribu kuzifanya kwenye kazini ni yale ambayo yatachangia pakubwa kwao. Ama kwa wale ambao wanafanya nao kazi kuweza kuheshimu na kuweza kufurahia tu kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndiyo jambo ambayo mzuri na jambo ambayo mimi pia kivyangu naona yanaweza saidia sana. Sasa kwa sasa naweza sema tu asante kwa hiyo mada imeweza kunifurahisha na nimeweza kuelewa kwamba nimeweza kuelewa ni jinsi ipi na ipi ambayo labda naweza fuatilia kuhakikisha kuhakikisha kwamba malengo yangu ya kikazi yamekuwa sawa na yameweza kuthibitishwa kwa njia moja au nyingine. Hiyo yote asante sana kwa leo.

Naamu, ni ukweli sana mimi huwa napenda kuvaa saa. Moja hapo ya vitu ambazo mimi huwa napenda sana ni ile uwezo ya kwa kikisha tukwamba nimeza kuvaa saa nzuri kwenye mkono yangu. Sababu hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa furaa sana. Nezaongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua vile anavaa saa na ni saa aina gani ambayo labda inezatokia vizuri kivyake. Na pia ni vitu kama gani na gani ambazo wakifanya itakua inamfuraisha ama ni mavazi aina gani ambayo wakivaa itamfuraisha na aeze kuhisi vizuri. Sasa kivyangu, nezaongeza na kusemo kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuona ni mavazi. Ya aina gani itampea furaha na pia ni jambo gani na gani ambazo pia labda akieza kuyafanya. Itampea uwezo ya kukua na nafasi nzuri ya kimafikira ama nafasi nzuri ya kukua tu na wakati mwema. Na ile tu hali ya kuwakikisha kwamba vitu zake zote zimenda shwari. Sababu, hiyo ndi jambo ambayo inafa na ni jambo ambayo inafurahisha. Pili, ninapo fikiria kuhusu kuvaa saa pia naona kwamba, unapo vaa saa nzuri, ata we binafsi uteza kufurahia. Uteza tu kuona kwamba unezafanya jambo moja na nyingine. Na hiyo iteza kukusaidia kwamba iteza kukupea uwezo ya kuakikisha kwamba vitu zote ambazo unafanya ni mazuri. Ama vitu zote unafanya ni vitu ambazo labda zinakupa uwezo ama zinakupa tu nafasi mwema sana na pia neza ongezo nakusama ni kwa yule mtu yoyote yule ambaye kwa yule mtu yote yule ambaye labda anataka kuhisi viema ni hakikisho kwamba unafaa uvae vitu ambazo zinakupa furaha na vitu ambazo zinakupa nafasi nzuri sana. Sasa mimi kivyangu naezaongeza na kusema kwamba ni hakikishio kwa kila mtu ambaye anaeza taka kuwa na furaha ya ki ya kimaisha ya kivyake, haoni kwamba labda avae vizuri, ama avai kwamba avae tu kwanjia moja ama kwa njia nyingine. Na hiyo, hiyo ndiyo kitu ambayo inatuchangia kuvizuri na hiyo ndiyo jambo ambayo inatupa. Inatupa uwezo ya kuakikisha kwamba vitu zote ambazo tunafanya ni za muhimu. Na vitu zote ambazo tunajiusisha nazo ni vitu ambazo labda zinachangia pakubwa katika sisi kukwa na uwezo ya mafikra na kukwana uwezo ya kupata tu. Kukwana uwezo ya kupata kwamba vitu vyote mbazo tunazifuatilia labda yanatokea vyema na tunapatwa na ile wakati nzuri ya kufurahia tu. Na kuhisi ni kwamba tunavaa vitu za maana ama tunaisi kwamba maisha itu ni mazuri sababu kuna ile furaha ambayo maramingi huwa inatokea, unapo vaa vizuri ama unapo hisi kwamba watu wanakuambia umeza kuvaa vizuri. Na haya yote huwa inaletwa ama huwa inachangiwa pakubwa tukua watu wenye maana ama watu wenye wanaheshimu, wanahishimu mavazi mazuri na manukato mazuri. Na pia ni muhimu kwa hatu kuweza kujua kwamba unapovaa saa, unafa uwakikishi kwamba hata ile marashi ama manukata ambayo ukonayo kwenye mwili yako, pia yanafaa ya lingane na ile saa ambayo umevaa. Usivae tu saa mzuri alafu bado huna bado huna nafasi mzuri ya kuwakikisha kwamba umetumia marashio maziri sio jambo zuri sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi huwa nafua nguo mara moja kwa wiki. Angalau mara moja kwa wiki. Sababu, hiyo ndiyo wakati ambapo hua napata nafazlsi ya kumapumziko. Na ninapopumzika, huwa naona kwamba badala ya kupumzika tu na nisifanye kazi huwa nahakikisha kwamba nimeweza kufua nguo, nimeweza kuhakikisha kwamba nimefanya usavi pale nyumbani. Na nimeeza kuhakikisha kwamba hata zile vitu ambazo nafanya ni muhimu na ni nzuri. Na ina itanisaidia kukua na wiki tu mzuri ama wakati mzuri, hiyo wiki ambayo inafuata. Na ninapojua haya, hiyo huwa inamaanisha kwamba naeza kukua na wakati mzuri, mipangilio zangu zinaenda vyema na kwamba kila kitu kinaenda shwari na kila kitu inakua ni hali nzuri sana katika maisha. Sasa hii yote huwa inanipea uwezo ya kukua tu na wiki nzuri sababu kufua, kweza kufua nguo zangu hapo wakati wa wikendi huwa inahakikishia kwamba nimeeza kuyatimiza zile malengo yangu ya kiratiba ya kila siku na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi huwa najaribu kuhakikisha. Ninapokaa wikendi na nikose kufua, hiyo huwa inafanya kwamba nahisi kwamba ni kama sijafanya kitu na nahisi kwamba ni kama kuna kitu ambacho sijakamilisha. Na mara mingi utapata kwamba, nikikosa kufua nguo wakati wa wikendi, nitaeza kupatwa na wasiwasi mingi kwa kujua ni nguo gani na nafaa nivae kwa wiki, ama nafaa nivae nini na nini wakati fulani. Na pia hata nikikosa kufanya hivo, mii binafsi nyumba yangu sitaeza kufurahia mazingira. Sababu itakuwa na nguo chafu na nguo ikiwa chafu sana, huwa inatoa uvundo mbaya. Na haya yote huwa sii mazuri, haya yote huwa inachangia sana katika sisi kuweza kukua na saa zingine kukua wagonjwa na hiyo siyo jambo nzuri sana. Sasa hata unapo, ninapofua nguo ama inapofika kila wikendi. Hata niwe nimechoka vipi huwa nahakikisha kwamba nimeeza tu kufua kumalizia. Sababu hiyo ndiyo jambo ama hiyo ndiyo kitu ambacho huwa inanipea uwezo ya kukua na wakati mwema na mafikira mazuri. Na kuhakikisha tu kwamba na nafurahishwa na kila kitu. Sababu bila hizo huwa sina ile nafasi ama huwa sina ile furaha sana. Sababu nitashinda kuwa na wasiwasi na nitashinda kutoelewa ni kitu gani na gani ambacho kinanipa wasiwasi na maisha yangu ama hakinipi furaha na vitu kama hizo zinapotokea utapata kwamba kuna matatizo mengi ambazo pia yanaeza jiongeza hapo hasa vitu kama magonjwa pia yanawezafuatilia na yanawezachangia pa kubwa mtu kutokua na nafasimzuri ama kutokua tu na wakati mwema sababu kuna wakati ambapo sikua nimefua lakini hiyo wiki nilipata wageni. Sasa nyumba haikuwa inaniinukia vizuri na niliteseka sana na wageni wangu na hiyo ni picha ambayo siezitaka ijirudie tena hapo mbele. Sasa kwa sasa mimi hua najikaza tu nieze kufua nguo zangu kila wikendi na hiyo hua inanipa nafasi nzuri ama nafasi ya kutosha. Kuhakikisha tu kwamba vitu vyote ambazo najihusisha nazo yawe ni nzuri na hata ninapopata wakati wa kwenda nikiitwa na marafiki huwa nahakikisha kwamba nimeenda tu baada ya kumaliza kazi zangu za kufua nguo ama kuhakikisha tu kwamba nyumba yangu ni safi na kila kitu ni iko shwari. Sasa ndiyo nikirudi nisieze kuwa na wasiwasi mingi na nieze tu kuwa na wakati mwema sababu hiyo ndiyo jambo la maana sana. Kwa sasa naezasema tu hiyo ndio imekua ni kitu ya maana. Na kufua nguo huwa nahakisha nimefua kila wiki na hiyo huwa inanipa furaha sana asante.

Asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba nimefurahishwa kwanza vile ambavyo umeza kuniuliza kwamba niseme wakati mkuu wa mpira wa baseballi. Kwanza mimi, mimi huwa napenda mpira sana na mimi pia huwa napenda mpira wa baseballi. Sababu, jinsi ambavyo huwa inachezwa, huwa inanipa furaha, huwa inanipa tu nafasi nzuri ya kushangilia na kuhisi tu vyema. Sababu, kuna wachezaji wengi hodari hodari ambao wanajua kuicheza na ambao huwa wanaona umuhimu yake na hiyo. Kutokana na hao ndiyo, ndiyo pia mimi pia nilianza kupenda hiyo mchezo na hiyo mchezo ilinipa tu furaha sana katika maisha yangu. Pia naeza ongeza kusema kwamba, mimi kivyangu, huwa naeza, huwa nikifikiria, huwa naeza jipata, sa zingine nikicheza mchezo wa baseballi. Na mimi kivyangu, wakati wa kwanza nilipouona huyo mchezo, nilijambia kwamba, hii ni mchezo mzuri, na kuna wakati ambapo, naeza icheza, na nikipata nafasi, naeza icheza vizuri na marafiki wangu nieze kufurahia. Na hiyo ni jambo ambayo ilinipa nafasi nzuri sana na ilinifurahisha. Sasa mimi kivyangu mchezo ya baseballi nilieza kutazama kwa siku ambayo nilipelekwa na rafiki yangu. Na hiyo siku ilikuwa ni mchezo za kimataifa na ni marekani ilikuwa inacheza na ujerumani. Na hiyo wakati huo nilieza kuitazama tu na sikuwa naipenda sana. Lakini nilipoendelea kuitazama vile mchezo ilikuwa inaendelea nilieza kushukuru namna ambavyo wachezaji wanajua kucheza, namna ambavyo wakona zile maarifa mazuri, na namna ambavyo wanajiskuma tu wanajitia bidi katika hiyo mchezo yote. Na hiyo kivyangu ilinisaidia kuweza kuelewa haya yote na kukueza kukua tuna ile furaha ya kueza taka kukicheza. Na haya yote yalichangia pakubwa mimi kuweza kukuwa mkubwa sana na kuweza kuelewa ni nini na nini kinacho endelea kwenye hicho mchezo na nafaa nifanye nini na nini ili kuweza kupenda hiyo mchezo. Na naeza sema kwamba hizi zote zileza kuchangia katika mimi kukuwa hivi na kukipenda. Hadi siku hizi nimeanza kuenda kukicheza kidogo kidogo lakini nitaeza kuendelesha. Na kwenye hiyo mchezo nilikuwa naeza kushtuka vile ambavyo wachezaji wanaeza kukimbia haraka na wanaeza kuongeleshana na wanafanya mambo zao bila hata kukasirika. Nikuwa naona kwamba mtu saa zingine unapata mchezaji amegongwa chini na pia yeye anamka tu anaendelea hata hqkasiriki na hiyo ndio ilikuwa inanishitua sana. Lakini nilieza kufurahia na kuelewa kwamba ni mchezo tu na mtu anafaa akuwe ni mzuri na ahakikishe kwamba tu hana makasiriko na hiyo ilikuwa jambo la maana sana. Tena pia naeza sema kwamba wakati huo nilihisi kwamba hiyo mchezo sio mzuri. Lakini vile ambavyo niliendalea kukaa hapo nilihisi kwamba hiyo ni mojawapo ya mchezo mzuri sana katika maisha na dunia. Na kwamba watu wengi wanafawaa waeze tu kuelimishwa kuhusiana na hiyo na wanafaa waeze tu kuambiwa jinsi ambavyo hii mchezo inachezwa. Sababu, hiyo ni njia moja nzuri ya kuhakikisha kwamba watu wanaelewa hiyo mchezo na watu wanashukuru sana hiyo mchezo. Sababu, hata kwa watoto wetu tunafaa tuhakikishe kwamba watoto wetu ambao tuna labda tuna tunafaa wafunze kwamba mchezo ya besiboli ni mpira wa besiboli ni mzuri. Na ni mojawapo ya mbinu ambazo tunaeza tumia kama tunaeza tumia kupitisha muda na tunaeza tumia kuhakikisha tu kwamba kila kitu kinaenda shwari katika familia zetu ama katika katika tu mazingira yetu ya pale nyumbani na hayo yote tunapoangalia itaeza kutusaidia itaeza kutupea uwezo ya kuwa watu wa maana kwa jamii. Na itaeza tu kutufurahisha kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi pia huwa inachangia pakubwa katika kukuwa na furaha kwa kila siku hizi asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba, kitambo, kitambo mimi binafsi nilikuwa napenda sana kusoma gazeti. Lakini tangu mitandao zitokee ama zikuje, huwa napenda tu kusoma kwenye mitandao. Ama kusoma, hua napenda kufatilia habari sana sana kwenye mitandao za kijamii sababu, siku hizi ni rahisi sana kupata habari kwenye mitandao za kijamii. Sababu unapofungua tu simu, utapata kwamba kuna kitu imeandikwa hapo na hutaweza kukosa kukisoma na hiyo ndio huwa ni jambo nzuri sana na mitandao za kijamii. Na mitandao za kijamii huwa inatupea tu hiyo uwezo ya kuhakikisha tu kwamba, tuko na uwezo nzuri, tuko na furaha na tunaweza soma hizi zote kwa haraka sana na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sasa mara mingi pia utapata hata ninapoamka tu kabla nifanye kitu yoyote huwa ni huwa nina furaha, huwa niko tu na hakikisho ama niki tu na haraka ya kuhakikisha kwamba, ya kuhakikisha kwamba nimeweza kukamilisha kusoma mitandao za kijamii na nimeweza ku kuweza kusoma labda habari ama kujihusisha na zile vitu zote ambazo labda zinatokea katika maisha. Na hiyo, hiyo naweza sema ni mojawapo ya mbinu ama mojawapo ya njia ambazo nimeweza kutumia kuhakikisha kwamba nimejiweka pamoja na watu wengine na nimeweza kuelewa ni jinsi gani ama jinsi ipi ambazo tunaweza tumia kuhakikisha kwamba vitu zinaenda shwari ama vitu ziko salama. Sasa kwa wakati moja au nyingine huwa najifurahisha sana na huwa najikaza nikuwe na hakikisho kwamba yale zile vitu zote ambazo tunafanya ama nazifanya kwenye mitandao ni za maana na zile zote ambazo zinachangia pakubwa katika kukua na maisha yetu mazuri. Na hio, bila hio, utapata kwamba sina furaha wakati mwingi na hio sio kitu nzuri sana. Na ndio maana, ninapopata hiyo nafasi ya kusoma mitandao za kijamii huwa nahakikisha kwamba nimeweza kufatilia kila kitu vyema na nimeweza tu kuhakikisha kwamba vitu zote ama kila kitu ambacho najihusisha nayo ni ya maana na ni ni kitu ambayo itanisaidia kupata mafikira mazuri pia. Na sio jambo mbaya kukuwa na mafikira zako sababu unapokaa na kuweza kusoma haya yote na labda kufuatilia hizi mitandao za kijamii utapata kwamba we binafsi unajua yale yote ambayo yanatokea kwenye maisha. Na yale yote ambazo labda yanajitokeza na hiyo ni jambo la maana sana. Sasa hata mtu yoyote ambaye bado anapenda kusoma gazeti anasema kwamba hiyo sio jambo mbaya. Ilhali, tunafaa tuwe waangalifu tu wa kuhakikisha kwamba unafuatilia, tunafaa tuwe waangalifu tu na kuhakikisha kwamba yale vitu zote ambazo labda tunajihusisha nazo ni nzuri, ni vyema, na ni yale ambazo zitatupa furaha sana katika maisha yetu ya kila siku. Na kivyangu, hio ndio kitu ambacho inanifurahisha na kitu ambacho kitafanya niwe na wakati tu mwema na kwa wale watu ambao bado hawaelewi mitandao vizuri, utapata kwamba labda wanashikwa na wasiwasi na hawana ile tu uwezo ya kuhakikisha kwambo wako na nafasi nzuri ama wako na wako na hio hali ya kujielewa kwa njia moja au nyingine. Ama kujua ni jambo gani na gani ambazo wanafaa wazifanye sababu hio saa zingine huwa ni ngumu sana. Sasa mitandaoni pia wale watu wote ambao wanazitumia wanafaa tu wawe waangalifu na wahakikishime kwamba wanajikinga kwa njia ambayo inafaa. Watu wasiweze kuwatumia ama wasiweze kuwatishia maisha huko sababu sio nzuri sana pia kwa kila siku. Asante sana.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali, asante sana kwa hiyo swali, sababu mimi nawezasema kwamba mimi hua napenda mahala, mahala ambapo pametulia na mahala ambapo haina kelele mingi, sababu hiyo, hiyo ndio pahala ambapo mara mingi huwa naona kwamba inanipa furaha na inanipa tu wakati mzuri wa mafikira mazuri. Haya yote ninapofikiria huwa inanichangia kuweza kukuwa na, kukuwa na tu na ile furaha ama uwezo ya kupata nafasi nzuri, kupata nafasi njema na kuhakikisha kwamba kila kitu ninachofanya ni ya maana na ni ile ambayo inaweza nichangia kukuwa na uwezo ama kukuwa tu na furaha kwa kila siku. Sababu mimi kivyangu huwa napenda kukaa mahala ambapo kuna, mahala mbapo hapana haina kelele mingi na mahala ambapo ninapo fanya mambo zangu huwa naweza kuyakamilisha. Na ninapofanya haya siwezi yakamilisha kama niko na kama niko pahali pa kelele. Sasa mimi kivyangu hii yote naweza sema kwamba ni kitu ambacho labda saa zengine inawezachangia pakubwa mimi kuweza kukaa tu chini ya mti ni mbali zaidi, ikue ni mbali zaidi na labda watu ambao wanapenda kelele ama dunia tu kijumla. Na naweza sema hio, tunapo angalia yote, inafaa iwe ni kitu, inafaa ikuwe ni mahali ambapo labda tukijaribu kuangalia mambo zetu, iwe ni kitu ni mahali ambapo tunafurahia, tunafurahishwa, na inatuhakikishia uwezo ya kukuwa tu na ile furaha, ama uwezo ya kukuwa tu na nafasi nzuri ya kujiangalia ama kuhakikisha tuu kila kitu kinaenda shwari. Sasa kivyangu pia nikiongeza ni kwamba, ninapokaa chini ya mti wakati mwingine na ikue ni mahala tu ambapo labda tu kuna ile upepo labda kuna ile upepo ama uwezo tu ya kufanya haya yote, huwa najipata kwamba nafurahishwa nahisi vyema na kwamba roho yangu tu pia imetulia bila mawazo mingi. Na hio ndio jambo moja muhimu, jambo ambayo huwa inanipa uwezo ya kufurahia na kuhakikisha tu kwamba mambo zangu zinaenda shwari. Sasa kivyangu, haya yote huwa mara mingi inaletwa na ile mafikra ama inaletwa na ile hali ya kutopenda kupigiwa kelele sana na dunia. Sababu kazi yangu ya kila siku inahusu kelele mingi sana na inashirikisha kelele mingi sana. Na mara mingi haya yanapotokea, mimi huwa naona kwamba sina uwezo ya kukaa pia wakati wa wikendi, kuwa na hiyo wasiwasi na kukuwa na kukua na hali ngumu ya kimaisha. Na nikisema hali ngumu sio kiuchumi tu. Lakini hali ngumu ya kutopata nafasi ya mapumziko pahala ambapo haina kelele mingi. Na sababu hiyo huwa ni changamoto kubwa sana kwa kwangu sana sana. Na naelewa kwamba kuna pia watu wengi kama mimi ambao pia hawapendi kelele. Na wanapenda tu kukaa mahala ambapo pametulia. Na hii inapotokea, ninapopata mtu mwenye pia hapendi kelele hio huwa inanifurahisha na huwa inanifanya nihisi vyema zaidi. Na haya yote ndio inachangia mimi kukuwa mtu ambayo niko kwa sasa. Na hiyo ndio jambo ambayo mara mingi naona kwamba inawezanipa wakati mwema na wakati nzuri zaidi na maisha. Na haya yote yanafaa huwa naiangalia na huwa nahakikisha tu kwamba kila kitu kiko shwari na kila kitu kitakuwa salama saana na maisha. Na hii yote ni muhimu pia watu waweze kuelewa kwamba kelele kelele kwa kijumla sio kitu nzuri. Na kelele pia tunafaa tuweze kuangalia ni kitu kipi na kipi, tunafaa tufanye ama hatufai kufanya na ndio tuweze kukuwa na nafasi nzuri ya maisha na tuweze kuhisi tu kwamba tunaheshimiwa na tunaishi vyema, asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema, mimi kivyangu, na napenda sana kununua, sana sana mimi huwa napenda kununua vyakula. Na hiyo, siezi sema ya kwamba napenda, ni kitu ambacho kila mtu anapenda. Na kitu ambacho napenda kununua zaidi ni kununua ni kununua tu zile labda saa ama viatu sababu hizi hizi ni hizi ni mojawapo ya vitu muhimu sana kwa maisha yangu. Na vitu muhimu sana ambazo huwa zinanipa furaha. Sasa kivyangu ninaponunua saa huwa naona kwamba angalau nimenunua kitu ambacho nakipenda. Na nimenunua kitu ambacho kitanipa nafasi nzuri ama fikra. Na kitanipea tu ile uwezo ama ile furaha ya kila siku. Sababu mimi huwa nafanya kazi sana kwa bidii ili niweze kununua labda saa ama hizo vitu zingine ambazo zitanipa furaha ya kila siku ya maisha na hiyo ndiyo jambo nzuri zaidi. Sasa ninapopata hiyo nafasi na nieze kununua hizo, huwa naona kwamba angalau yale mahitaji yangu yote ya maisha nimeweza kuyatimiza na nimeweza kupata tu nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba nafurahishwa na nahisi vyema katika maisha yangu pia ya kila siku. Pia, naeza ongeza kwamba, naeza ongeza kusema kwamba, ninapo fanya haya yote, ninapo nunua hii yote, huwa na hisi vizuri, na huwa naona kwamba niko na furaha tele. Na saa, saa kwa kila mtu, unapoangalia, utapata kwamba, kila watu wengi sana wanapenda kununua saa. Na kuna aina tofauti tofauti pia za saa sababu pia namna ambavyo mtu anaendelea kupata pesa ama kubahatika kifedha, utapata kwamba hivyo ndivyo pia yeye anabadilisha zile saa ananunua, anaanza kunua zile za bei ghali na hiyo ni jambo nzuri sana. Sasa mimi pia, ninapo pata pesa, huwa najipata tu kwamba nimeweza nikaongeza saa ama nikanunua viatu. Na hizo huwa zinanipa nafasi nzuri ya kujiangalia ama kujifikirilia tu kwa njia moja ama nyingine. Na hiyo ndio jambo nzuri zaidi ambayo naeza sema labda inanisaidia. Na pia, kuna ile wakati ambapo nahisi tu kukula vizuri kama nina pesa, huwa najipata tu nimeenda na nimeeza kununua aiina ya chakula na nimeeza kununua labda kitu moja au ingine ambacho kita nipa furaha tu. Hata kama siyo chakula haswa nzuri huwa napata tu kwamba nikinunua ama nikieza kutumia pesa kwa kununua kitu ambacho nakula. Huwa sipati, huwa sipati, huwa sihisi vibaya. Na hii huwa inachangia pakubwa katika mimi kukuwa na nafasi nzuri tu ya mafikra. Na nafasi nzuri tu ya kujiangalilia ama kuona kwamba ni kitu gani na gani ambacho nafaa nifanye ili nieze kuhisi vyema. Na hiyo ni kitu moja nzuri na ni kitu ambayo huwa inanichangia pakubwa nieze kufurahia. Na hiyo ndiyo kitu labda mimi huwa nahakikisha kwamba nimeeza kufuatilia, nimeeza kufikiria pia saa zingine. Na nimeeza tu kuona ni nafaa nifanye kipi na kipi kuhakikisha kwamba iko shwari. Na haya yote huwa inachangia pakubwa katika mimi kukuwa jinsi nilivyo ama jinsi ambavyo labda naeza fanya kuhakikisha kwamba nimefurahia na nimehisi vyema. Na pia ni muhimu kwa watu wote kujua kwamba unapojinunulia kitu, unapojinunulia kitu, unafaa uhakikishe kwamba pia vitu ambazo unafanya ni muhimu kwako na yanakusaidia kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndiyo kitu ambacho tunafaa tuweze kuangalia na tunafaa tuweze kujisaidia nayo pia kimafikra na kimawazo. Na pia ni muhimu tena kuhakikisha kwamba hata unapofanya hii yote unafaa uhakikishe kwamba watu ambao wanakutegemea pia wako na furaha. Na wana kujali kwa njia moja au nyingine ndio uweze kukuwa na wakati mwema na uweze kujifurahisha pia na hizo vitu nzuri. Unanunua nunua asante sana kwa hayo nimeshukuru.

Naam, asante sana kwa hiyo swali na naeza sema kwamba hiyo ni swali nzuri sana na kivyangu na nafurahishwa tu na pia inafanya najifikirilia sana kwa maisha yangu pia. Naeza sema tu mimi, huwa napenda kunyoa ndevu zangu. Na wakati ambapo nanyoa ndevu, huwa naona kwamba, ni muhimu tu kuweza kuwa na ndevu fupi. Na sa zingine labda, ikikaa sana, huwa naona, ikiwa ni refu sana, huwa naona kwamba ni kazi ngumu zaidi. Na hii, huwa ni mojawepu ya njia, ambazo zinanisaidia. Kuhakikisha tu kwamba nimeeza kufurahia na nimeeza kuwa na wakati raisi ninapo hata naponyoa na ninaponyoa ndevu, hiyo huwa inanipa furaha. Na hiyo huwa inafanya, hiyo huwa inafanya nihisi vyema kwa mwili yangu pia. Na huwa inafanya tu nikuwe tu na ile nafasi nzuri ya kujifikirilia na kuhakikisha kwamba maisha yangu ama ni ile usafi yangu ya kimwili ni nzuri na usafi ambayo naongelea ni kukua na ndevu fupi na pia nieze kukuwa tu na nywele ambayo ni nzuri na nywele ambayo inafurahisha sababu bila hayo mimi huwa naona kwamba sifurahishwi na sihisi vizuri kwenye maisha yangu. Sasa kivyangu naeza ongeza na kusema kwamba pale ninaponyoa ndevu zangu huwa nahisi kwamba niko salama, niko shwari na pia mwili yangu huwa nahisi kwamba mwili yangu imenikubali na inanipa tu nafasi nzuri ya kuendelea kimaisha na kujiendeleza kwa kimafikra pia kwa haraka. Na najua watu wengi hawapendi kusema hii lakini unapokosa kunyoa ndevu, utapata kwamba unatumia muda mwingi sana kuenda kuziosha, kuenda kuilinda sababu sio jambo rahisi, ni jambo ngumu sana. Na hii yote mara mingi utapata kwamba inaeza letwa na hali ya kupenda kukuwa na ndevu nzuri na kukuwa na ndevu nzuri itahitaji mtu akuwe na nafasi ngumu sana ama aeze kueka nafasi mwingi kuhakikisha kwamba ndevu yake imelindwa vizuri sababu hakuna haja ukuwe na ndevu mingi na pia huku hujui kuyalinda vyema hiyo sio jambo nzuri sasa mimi kivyangu hiyo fikra ya kuenda kuilinda kila siku ndio huwa inanisumbua na huwa inahakikisha tu kwamba nimeeza kuyapunguza na nimeeza kuona kwamba ile ndevu ambayo nimebaki nayo kazi yake sio ngumu na kazi yake tu iwe ni kazi rahisi na iwe ni kazi ambayo labda itanihakikishia kuwa na wakati rahisi, wakati mzuri na wakati rahisi tu wa mafikra na hiyo ndio jambo nzuri sasa tena kwa wale watu wote ambao wanapenda kueka ndevu sijasema ni kitu mbaya. Nasema tu kwamba ninapoweka ndevu huwa naona kwamba ni muhimu kwa mtu yeyote yule ambaye anaeza taka kueka ndevu ahakikishe kwamba zile labda ile anaeka kwa njia nzuri. Na anafaa ahakikishe kwamba vitu ambazo anafanya yawe ni mazuri na yawe ni moja ambayo inatusaidia. Ama inampea nafasi rahisi ya kuhakikisha kwamba anafurahia. Na ya kuhakikisha kwamba labda tu anapata nafasi nzuri ya kufurahia. Na isikuwe ni ile yenye, inampea wakati mgumu wa kuzilinda sababu ndevu bila kuzilinda, hiyo huwa si nzuri. Unafaa ulinde, unafaa uweke ndevu kama unajua unaeza zilinda vyema. Na unafaa uweke ndevu kama unajua unaeza ya kama unajua unaeza ya hakikisha kwamba ni mazuri na yanavutia. Na hiyo, ndio jambo ambayo, mimi kivyangu huwa napata ni ngumu. Kuhakikisha kwamba labda ndevu zangu zinavutia ama ndevu amabazo niko nazo ni mazuri sana sasa kwa sasa huwa sina ndevu refu niko tu na ndevu kidogo ambazo mimi huwa nanyoa wakati moja au nyingine na hiyo ndio kitu ambacho inanifurahisha. Asante sana.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba naam ni ukweli mimi napenda kupiga picha. Na wakati mwingi, mimi picha ambazo mimi huwa napiga sana sana, nile ambayo napiga marafiki yangu. Na hata wakiniambia nipige saa ngapi mimi huwa naezamuka, ama huwa tunaezatoka niende niwapige picha. Lakini mimi binafsi sipendi kupigwa picha. Sijui kwa nini lakini kutoka kitambo nilipata tu kwamba sipendi kupigwa picha. Hiyo ilikuwa ni jambo mmoja ambayo sijawai kubaliana naayo sana sababu hata mimi binafsi sipendi kueka picha zangu kwenye mitandao za kijamii. Na hiyo ni moja wapo ya sababu ambazo huwa zinafanya nikose kupenda kupigwa picha. Sasa saa zingine utapata kwamba, hata ninapokaa tu, saa zingine hata nikipigwa picha, hua nazichukua tu na huwa nakikisha kwamba nimeeza kuzieka na nimeza tu kuzieka mahali ambapo labda itachangiwa pakubwa ama inaeza tumika kuwakikisha kwamba kila kitu kiko shwari ama kinezatumika kuwakikisha kwamba naeza zieka mahali tu kuwakikisha kwamba maisha angu inaendelea tu vyema na isikuwe na isikuwe na ile wasiwasi nyingi ama isikuwe na ile ile tatizo ama matatizo ya kwamba ama ya kuelewa kwamba kuna jambo. Ama kuna kitu ambayo labda inezakuwa tuna bahati mbaya. Sasa mimi ata ninapopigwa picha. Utapata kwamba hao maraki wangu ambao tumepigwa picha na nao ama nimewapiga picha. Hao ndiyo utapata kwamba hao ndiyo wanazieka kwenye mitandao za kijamii. Na hiyo huwa inawafurahisha vile watu wanaongea. Lakini mimi pande yangu utapata kwamba hata sieki picha yangu yoyote kwenye mitandao za kijamii. Sababu huwa hainifurahishi. Huwa najipata tu kwamba niko tu na wakati mmoja ama utapata kwamba tu kuna wakati moja ambapo nilieza kueka na hiyo ni zaidi ya miaka kumi ilio pita na hadi waleo sijai pata hiyo nafasi ya kuenda kueka tena picha yangu kwenye mitandao za kijamii. Na kivyangu mimi huwa naona hiyo ni maisha nzuri, mtu asijue vitu ambazo nafanya, lakini maramingi watu wengi huwa wanaona kwamba ni vizuri kweza kuelezana na watu wengine wa dunia, jinsi ambavyo labda maisha yako inaendelea, ili muweze kuelewana kwa njia moja au nyingine. Na hii yote utapata kwamba ni mzuri ndiyo nakubaliana nao pia, lakini mimi kivyangu huwa sioni haja sana ya kueka picha zangu kwenye mitandao za kijamii na mara mingi maisha huwa naichukulia kwamba ieze tu kukuwa ni maisha ambayo haina kelele mingi na haina watu wengi ambao labda wanataka kuchangia. Waseme hii ni nzuri hii ni mbaya ama waone venye wanataka kuniambia katika maisha yangu. Sababu hiyo huwa sioni kama mimi binafsi inanifraisha. Na kama maisha ni yangu nafaa nieze kuelewa na kuilinda. Kwa njia ambayo inaitajika na njia mufti sana. Ile ambayo haileti madhara yoyote kwa watu wangu ama jamii na jamaa yangu ambayo wanantegemea. Sababu bila picha zangu kwenye mitandao za kijamii. Najua sio raisi mtu aeze kuelewa ni kitu kipi ama ni mtu mgani ambaye ananijua ama tunajuana na yeye na waende waanze kumuangalia ama labda saa zingine watu ambao hawana roo mzuri waende wamthuru. Na hiyo yote utapata kwamba inachangiwa. Ineza changiwa na ile hali ya wivu. Na wivu huwa ni mbaya zaidi. Na ni hayo tu kwa sasa. Na naeza sema tena kwamba ni muhimu watu waeze kujilinda na kutokana na haya yote. Sababu unapokosa kujilinda. Utapata kwamba ni wewe ndiyo unaisi vibaya zaidi. Na hiyo sio jambo mzuri. Na pia naezasema kwamba ni muhimu tu kweza kujua haya mapema na kweza kuona jinsi ambavyo labda unafaa uendele na uendele kujilenda asanti.

Naamu, asante sana kwa hiyo. Hata nimeweza kukumbuka kwanza sijaeza kuangalia nyota hii wiki. Mimi hua napenda sana kuangalia kutoka nje wakati wa usiku na kuangalia kama kuna nyota sababu hiyo kuangalia nyota hua inanifurahisha na hua inanipea tu ile uwezo ya kukua tu na wakati mwema na mafikira mazuri sababu hiyo ndiyo jambo ambayo mara mingi naeza sema kwamba hua inanipa nafasi nzuri tu ya kukua na mafikira mazuri sababu hiyo ni kitu moja muhimu sana na kivyangu pale ninapo angalia nyota huwa naona kwamba ni muhimu kivyangu sababu inafanya tu nakosa kufikiria mambo mingi na naangalia tu dunia vile ambavyo iko kwa sasa na hiyo inapo fanyika huwa najipata kwamba nimeweza kufurahia nimeweza kuhisi vyema na nimeweza kukua na nimeweza kukua tu na wakati mwema. Sababu kukuwa na wakati mwema ndiyo jambo ambayo inafaa. Na jambo ingine ni kwamba ninapo weza kutoka inje na kuangalia nyota. Mimi hua najipea ile uwezo ya kukua tu na nafasi nzuri. Na kukua tu na uwezo ya kujilinganisha na watu na labda tu pia kuona ni jinsi ipi na ipi ambayo inafaa ni nifikirie. Kwa kutokana na jambo moja ama kutokana na matatizo ambayo labda pia yanaeza kuwa yananikumba kwa wakati huo. Ama yale tu mafikra ambazo pia saa zingine yanaeza nifanya nieze kuhisi vibaya. Sababu hiyo ni moja wapo ya mbinu ambazo naezatumia kukua na na mafikra mazuri na mafikra ambazo yananipa furaha sana. Na mimi pia kivyangu naeza ongeza kwamba unapoangalia nyota, utaeza kupatwa tu na wakati nzuri ya mafikira mazuri, utaeza kuwacha kukuwa na wasiwasi mingi ya maisha, na utaeza kuwacha kukuwa na ile hali ya matatizo ama hali ya wasiwasi na pia kujali sana kuhusu, kuhusu zile changamoto za dunia ama changamoto ambazo zinaeza tokea kila wakati. Na haya yote yanapo tokea utapata kwamba wewe binafsi unashikwa na wasiwasi mwingi ambayo labda hukufaa kukua nayo wakati fulani na ninapo angalia nyota mara mingi huwa nakikisha tu kwamba nimeweza kuwacha kufikiria sana na naangalia tu na ninapofungua macho yangu kuangalia huko juu, hua najiambia kwamba ni nyota tu naangalia na hakuna jambo lingine ambalo linakuja kwa kichwa akilini mwangu. Na hiyo huwa inanipa furaha sana. Sasa tena kivyangu pia hua najiambia ni muhimu kwa watu kuweza kuelewa ni vitu gani na gani ambazo inaeza wafanya waweze kuangalia nyota vyema. Na ni vitu ipi pia zitafanya waweze kujuwa na ile nafasi nzuri ama tu ile bahati nzuri ya kimaisha ya kuhakikisha kwamba yale yote ambayo wanajihusisha nayo yameweza kutokea. Na pia kuna zile aina ya nyota ambazo tulikwa tunambiwa ukieza kuyaona utakuwa na bahati ya kimaisha. Saa zingine ninapo pata hizo, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua napata, hua nap ambazo na jaribu kufanya, ama ni napoangalia nyota hua nahakikisha kwamba nimeweza kuangalia vyema na nimeweza tu kujihimiza na nikuwe tu na wakati mwema, ninapo angalia nyota sababu ni wakati mwema ambao mimi hua naeza taka na hiyo ndiyo jambo ambayo hua inanipa furaha katika maisha yangu. Sasa hii inapo tokea hua inakua ni kama bahati ambazo nimepata mara mbili na hua inaniruhusu kuweza kuhisi vyema tu katika mwili yangu ya kila siku. Asante sana kwa hayo na nashukuru tu kuweza kujadiliana kuhusiana na haya asante.

Asante sana kwa hiyo swali naeza sema tu kwa sasa kwamba mimi wakati wa mwaka mpya mimi huwa najikaza. Nieze kuhakikisha kwamba nimefurahia na nimeeka maono zangu za mwaka mpya ambazo labda nafaa ni nikamilishe. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa najaribu kukifanya. Sasa ninapo pata wakati, mimi huwa nashukuru vizuri, huwa nahisi kwamba, ninapo pata nafasi ya kupumzika ama kusherehekea mwaka mpya, huwa naona kwamba hiyo ni angalau, njia moja mzuri ambayo naeza jisaidia nayo, na ambayo naeza jisaidia kuhakikisha kwamba napata furaha ama nafanya tu mambo ambayo ni mazuri. Na zile ambazo zitachangia pakubwa katika mimi kuyakamilisha ama kufikisha malengo yangu ya kila mwaka. Na kwa hivyo, sasa inapofika mwaka mpya, huwa naandika ratiba tu ya vitu ambazo nafaa nizikamilishe ama vitu ambazo nafaa nizifanye. Na hiyo ni huwa inanisaidia ama inanipa inanipa ile uwezo ya kuhakikisha kwamba nimeeza kuwa mtu wa maana na nimeeza kufikiria vitu ambazo ni za manaa, ambazo zitaeza kunisaidia kwa njia moja au nyingine na vitu ambazo ninapokaa na ninapoziwaza kuhusu, zinanipa zinanipa furaha na fikra ama zinanipea changamoto ya kuhakikisha kwamba zinanipea changamoto ya kuhakikisha kwamba angalau nimesonga vizuri na nimekuwa mtu wa maana. Naam asante sana, sasa baada ya hapo, mimi huwa najaribu sana, nieze kutafutana na marafiki wangu. Na tuweze kushikana, angalau tupige gumzo, tusaidiane kwa njia moja au nyingine ili kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya ama tunajihusisha nazo hiyo wakati ni vitu nzuri na vitu ambazo zinaeza tupa hali ama zinaeza tupa nafasi nzuri ya kukuwa na mafikiria mazuri. Na zile ambazo zinaeza tu, tusaidia tu, tuweze kuangalia kama kuangalia vitu ambazo labda tunapo zijaribu kufanya. Zinaezafanya tu, tuendele vizuri kimaisha. Haya yote huwa ni ya maana sababu pia ninapoanza mwaka huwa napendelea kuanza kama nikona marafiki wangu karibu. Sababu ni hao, ndiyo wenye watanisaidia, nieze kukua mtu wa maana na nieze kuelewa ni vitu zipi na zipi nafaa ni niangalie ama nafaa ni shughulikie. Ndiyo niweze kukuwa na ile uhakika tu ya kwamba nafanya vitu za maana na pia nisikuwe nachanganyikiwa na kuachwa nyuma. Kuachwa nyuma mwaka inapo anza siezi penda sababu kila mtu huwa akona motisha na mambo zake na wakati huo huo ye mwenyewe hua anaona naona kwamba anafaa ajikaze, ajaribu kukuwa na motisha tu ya mwaka mpya na pia unapokaa na marafiki, unapovuka mwaka na marafiki, hiyo huwa inaonyesha kwamba we binafsi angalau uko sawa na ni siku ya kusherehekea ndivyo ndio sababu watu wanavuka mwaka pamoja na hiyo ni mojawapo ya mbinu ama njia ambazo tunaeza zitumia kuhakikisha kwamba tuko tu na wakati mwema na kila mtu anafurahishwa. Sababu bila kufurahishwa utapata kwamba kuna matatizo ama utapata kwamba ukona changamoto kidogo ya maisha na hiyo huwa sio jambo nzuri sana. Sasa mimi ninapo kaa na ninapo fungua mwaka na marafiki mimi huwa nafurahishwa sana na hua naona kwamba hiyo ni njia moja mzuri sana ama njia sahihi ya kuanza mwaka na ndio kitu ambayo inafaa asante sana.

Namu, asante sana kwa hii swali. Naezasema kwamba, chakula, niwejaribu chakula za kigeni, aina katha wa katha, lakini moji wapo ya hizo chakula ni kwamba niile ni chakula ya ambayo inaitua pilau. Na pilau ni chakula ambayo hua inaundua, sana sana na wale ni chakula ya kiasili ya kiarabu. Na warabu ndiyo ama waswahili ndiyo wenye walivundua hiyo chakula na ni chakula tamu kitamu sana. Sasa kwa wale watu ambao labda haujajaribu chakula cha pilau ni muhimu kwao waeze kujikaza na waeze kujaribu tuku kukila ama kukionja wanapoenda pale kwenye asili za kiarabu ama wasili za kiislamu ama waswaili. Sababu hiyo ndiyo kitu ambayo itachangia pakubwa wawo kufurahia na kuhisi viema katika mulo yao yote. Na kivyangu pia naezaongeza, siku yangu ya kwanza kweza kukula hiyo chakula, nilieza tu kutafuna kila kitu na nilieza kujifurahisha sana. Ni chakula ambacho kilinipea wakati nzuri na ilieza kunifanya nieze kufikiria viema na nihisi tu kuamba angalao nimeza kuonja kitu tamu na chakula ambacho inanipa wakati nzuri tu ya kujivinjari ama kushukuru ule mbishi ambaye alipika. Kabla ya hiyo, sikuwa nimekula kitu yoyote, na sikuwa nimekula kitu yoyote ya kiasili ya waswahili, na hiyo ilikuwa inachangia pakubwa sana. Sababu, nilipoweza tu kuonja hiyo ladha yote tamu, hiyo ladha yote tamu ya hiyo pilau niliweza kufurahia na niliweza kushukuru sana ule mpishi ambaye aliyapika. Na ni hayo tu ambayo ilinifanya nihisi vyema na ni shukuru tu kwamba nilifanya jambo la maana kuweza kukila na kuweza kufurahishwa nayo sana. Na utapata kwamba, labda kwa wale watu wote ambao labda hawajaonja pilau ama hawajapata nafasi ya kula pilau, wanafaa wawe na na wazurure ama watembele zile hoteli za hoteli ambazo ziko na, ambazo ni za kiasili za kislamu ama kiswahili ama za kiarabu. Sababu hao ndio wenyeji wa kupika hio chakula. Na hiyo chakula huwa ni kitamu zaidi. Na pili, pia naweza sema kwamba, kama hujaikula, hufai kuogopa sana, sababu ni chakula kizuri na ni chakula kitamu. Sababu hiyo chakula ndiyo huwa ilinipa nafasi nzuri sana ya kuweza kujifikirilia kidogo na kushukuru tu namna ambavyo watu tofauti wanapata ama watu wa kiasili ya tofauti wanapata nafasi nzuri ya kuweza kukula hizi chakula pekee yao. Na ni muhimu pia watu kweza kutembea kutoka kwa mahali moja haadi nyingine sababu ni kutokana hiyo hali ya kutembea ndivyo pia watu wanaweza shukuru. Na waelewe tu kwamba kuna aina tofauti tofauti ya chakula na aina tofauti tofauti za upishi. Na tukijua hayo ina maana kwamba hata sisi maisha yetu itakua shwari. Na tutashukuru tu jinsi ambavyo labda tunaweza fanya mambo zetu. Na jinsi ambavyo labda tunaweza jisongesha kimaisha. Na kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo tunazifanya ni za maana na zile ambazo zinatuchangia ama zinatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba tunaendelea tunaendelea vyema na hiyo ni jambo moja sana. Na pili, naweza ongeza kwamba kuna kitu muhimu katika maisha yetu na tunafaa tuweze kuelewa ni jambo gani na gani ambazo labda pia zinaweza tusaidia kukua watu wazuri na inaweza tupa uwezo ya kuendelea vyema na maisha. Asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi binafsi napenda chakula chenye ladha tamu na chakula chenye chakula chenye iko na ile tu uwezo ya kukua na harufu tamu na ile yenye ladha ambayo hata ukiweza kuionja ni ladha mzuri sana. Sasa mimi kivyangu naweza penda chakula kama zapenda chakula kama labda ile pilau ya waswahili. Sababu ladha ya hiyo pilau huwa ni nzuri sana. Na kila wakati ninapoweza kukila huwa na furahia sana. Na huwa nashukuru tu kwa sababu zile vitu zote ambazo zile viungo vyote ambazo zinatumika hapo. Ni mzuri na ni viungo ambazo huwa inanipa nafasi nzuri sana. Na inanipa inaniwezesha kupata kuwa na wakati nzuri. Na kukua tu na furaha sana. Na ninapo waangalia pia. Hiyo hua inanipa uwezo nzuri. Ama inanipa nafasi nzuri ya kuweza kushukuru haya yote. Na kukua na ile uhakikisho kwamba vitu zote ambazo nafanya ni za maana na inanisaidia kwa njia moja au nyingine kwa sababu nikifanya hivo mimi huwa naweza kufurahia na huwa naweza kupata tu ile ladha nzuri na kivyangu pia kivyangu pia naweza sema kwamba naweza sema kwamba hii yote ninapo zikamilisha zikamilisha huwa nawezataka kwamba niyafanye vyema. Na nihakikishe kwamba vitu zote ambazo nafanya ni yawe ambazo nafanya baada ya hapo iwe mzuri na iwe ile ambayo inanipa tu furaha katika maisha yangu na inanifanya niweze kufurahia na nishukuru tu jinsi moja au nyingine. Sababu hii ndiyo jambo ambayo pia labda inaweza nifanya. Niweze kuhisi vyema na niweze kuona kwamba hii yote ni kitu mzuri. Na ni kitu ambayo ni jambo ambayo labda inaweza nisaidia. Kuhisi vyema na kushukuru tu kwamba nafaa kufanya hii na hii. Na niweze ku kufurahia ama niweze kushukuru tu yale yote ambayo labda yanaweza fanyika. Ama yanaweza endelea kutokea kwa sababu ya kukula hiyo chakula chenye ladha tamu na kwa kisasa hakuna mtu yeyote yule ambaye labda anawezakuwa anataka kufanya kukula chakula kizuri na akose kuelewa ni jambo ipi na ipi ni jambo ipi na ipi na inawezakua, inaweza letwa na labda hiyo kukosa kukula chakula kitamu ama kukosa kuelewa ni chakula ipi na ipi ambayo labda inaweza fanya mtu pia afurahie kwa sababu hata mimi kibinafsi kuna zile chakula ambazo ziko na ladha tamu ambazo nikiweza kuzila mimi huwa nafurahishwa sana. Na pia kuna zile chakula ambazo huwa sipendi kuzila sana. Sababu hizo chakula mimi kivyangu huwa naona kwamba haina ladha tamu na huwa najikaza tu kuzimeza. Sababu labda saa zingini inakubidi uikule hiyo chakula sababu huna pesa ya kutosha kununua chakula ambacho unakitaka. Na hiyo huwa ni tatizo moja kubwa sana. Sasa kwa kila mtu ni ni muhimu tu uelewe ni chakula kipi unakipenda na ni njia ipi ambazo labda unaweza taka iandaliwe ama iundwe kwa sababu hiyo ndiyo njia tu ambayo tunaweza jisaidia nayo na tunaweza hakikisha kwamba tu tunajaribu na tunaendelea kwa hakikisha kwamba tunapatwa na chakula kitamu na chakula ambacho labda unaweza tu inaweza changia pakubwa sisi tuweze kuwa tu na wakati mwema na tuweze kufikiria jinsi ambavyo labda tunaweza jiskuma kimaisha na tuhakikishe kwamba tunayafurahia tunafurahia yale yote ambayo tunatafuna kwa mdomo yetu na kuhakikisha kwamba mwili yetu inaenda shwari Na hiyo yote kuwa inachangia pakubwa katika sisi kukua watu wenye nidhamu na watu wenye nguvu sana katika maisha. Asante sana.

Naam asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi binafsi napenda mfumo. Napenda mfumo wa simu ambayo labda watu wengine wanaita hile simu ya kioo. Sababu hiyo ndiyo simu ambayo hua inanipa nafasi nzuri ambayo hua inanipa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba nimefurahia. Na nimeeza kufuatilia labda matokeo ama matukio za kila siku za kimaisha. Na matukio labda zile ambazo zinaeza tuchangia ama zile ambazo zinaeza tupa tu wakati mzuri za kila siku. Na simu kama iyo ya kioo, ndiyo huwa inanipa ile nafasi mzuri. Kuhakikisha tu kwamba, huwa inanipa nafasi nzuri kuhakikisha kwamba hata ninapo angalia kwenye mitandao za kijamii nieze kupata ile uwezo ama nafasi ya kujilinganisha pia. Ama kuyaelewa jinsi watu wengine pia wanaona maisha yao. Ama jinsi watu wengine pia wanatuonyesha maisha yao katika izile mitandao za kijami. Sababu hiyo ndiyo jambo moja muhimu sana. Sasa pili, naeza ongeza na kusema kwamba hizi simu za kioo ambazo pia watu wengi wanazita simu ile simu ambayo watu wanaita kama maramingi wanazita kama smartphone. Hizo ni simu ambazo ni zamana sana na kwa sasa watu wengi wanazitafuta na watu wengi huwa wanaendelea kuzitumia kila siku sababu hiyo ni hiyo ni simu ambayo pia huwa inachangia pakubwa kuhakikisha kwamba tu huwa inachangia pakubwa katika tu kuhakikisha kwamba vitu zetu zote ni zamana na vitu zetu zote zina tusaidia kwa njia moja au njia nyingine. Na haya yote tunapo kuwa wangalifu sana huwaina maana kwa mba hizi simu za mikono ama simu ile aina ya smartphone vile watu wengi wanaita huwa inasaidia watu wengi kuweza kuelewa ni jinsi ipi na ipi tunaeza tumia kuhakikisha tu kwamba labda tumeeza kuelewana kwenye mitandao za kijamii vyema na tumeeza kufunzana kwa njia moja au nyingine. Sababu bila mafunzo hakuna mtu yeyote ambaye atafurahia maisha na hakuna mtu yote ambaye labda ataona ni vitu kama gani na gani ni muhimu sana katika maisha. Na sa zingine haya uwa inachangia pakubwa sana katika sisi kueza kutoelewana kwenye jamii na kueza kutoelewa wale marafiki wetu ambao labda wanafikiria ama wanafanya mambo moja au nyingine. Na haya, haya hiyo siyo neno geni sana. Na hiyo, hizo pia sa zingine huwa ya naezachangia pakubwa. Na katika hiyo huwa ina changia pakubwa katika katika sisi kweza kuelewa maneno zetu. Na kuelewa kwamba vitu vitu ambazo vitu ambazo ambazo tunafaa tufanye vitu ambazo tunafaa tufanye. Ya meza tuku kukuwa sawa. Sasa pia naezaongeza kusema kwamba pia naezaongeza kwamba hizi simu, aina ya iyo smartphone vile watu wanaita. Ni muhimu sana katika maisha yetu. Na inachangia sana inachangia sana na mahali pakubwa. Kuhakikisha kwamba yizile vitu zote ambazo labda tunajiusisha nazo pia. Tunaeza kusaidiana, tunaeza kujadiliana kwa njia moja au nyingine. Na tunaeza tukuelewa mbinu ambazo pia tunaeza jaribu kueka. Na tunaeza ambazo tunapo weka ama tunapo jaribu kufikiria. Ya nakuwa ni mbinu mzuri na mbinu ambazo pia zinachangia. Katika sisi kuwa na maisha mazuri na maisha marefu. Na hiyo ndiyo jambo lamaana sana katika maisha. Sasa mimi kivyangu naeza ongeza kwamba hizi simu sana sana tunapo zitumia kwenye mkono yetu. Tunaeza pata vitu tofauti tofauti kama hile vitu tofauti tofauti. Kwa sababu inakuja na vitu ambazo pia tunaeza zitumia tu zote kwa simu. Na hiyo ni moja wepo ya umuhimu yake. Ikona vitu tofauti ambazo zote tunaezafanya kwa simu. Na sio lazima tuende kwenye tarakilishi. Asante sana.